Napenda mikutano ya kirafiki, mikutano ya kiofisi, yaani napenda mikutano ambayo tunaongea, tukiongea pale kuna vitu ambavo mimi navipata, yaani vinaniongezea kwenye maarifa, ndo vitu ambavyo vinanipenda au vinanipa fursa, kwa hiyo iyo ndo aina ya mikutano ambayo naipenda mimi.

Mara nyingi mtandaoni huwa naingia asubuhi na jioni. Asubuhi kuangalia kitu gani kimejiri au kupata taarifa za leo. Alafu jioni napenda kuangalia mambo ambayo yametokea hapa katikati mchana muda wowote uwe umetokea kitu gani. Kwa hiyo huwa napendelea pia kuangalia muda huo ambayo nakuwa nishamaliza kazi zangu nisharudi nyumbani.

Binafsi sipendelei kutembelea sehemu za misituni kwa sababu ni naona nisehemu ambayo sio salama kwa sababu unaweza ukutana na nyama wakali kama chui, simba, nyoka wakubwa na ukakosa msaada kwa sababu ni mbali na makazi ya watu. Kwa hiyo mimi maeneo kama hayo hua nahofia kuenda.

Vyote napendelea, napendelea kusoma na pia napendelea kuandika. Mfano nikiwa nasoma labda kitabu kinahisiana na habari fulani. Ili kuelewa zaidi, huwa napenda kunoti pembeni. Naandika pembeni labda pointi ambazo naona hizi ni nzuri au zitansaidia, huwa pia napenda kuandika.

Ee ndiyo napenda kuangalia nyota wakati wa usiku napenda kuona kuna zile nyota ambazo zinaanguka kwa kiswaili tunaita vimondo napenda sana kuangalia kuyo ni nakuwa na navili nyota zinavotembea mwezi unavotembea kwa hiyo napenda kuangalia usiku ni kitu ambacho nakipendelea kukifanya na kinanipotezea mawazo na kunifariji.

Mimi kibinafsi napenda kunywa chai. Chai mimi naipenda sana kwa sababu maeneo tunayoishi kwanza kuna baridi baridi. Kwa hiyo mara nyingi sana ni kinywa chai na kuwa na napasha tumbo langu na pia na na mwili wangu naupa joto. Lakini hiyo chai naipenda zaidi ikiwa ina viungo. Na hii jinsi ya kupika hivi au kutayarisha chai ya viungo. Nilifundishwa na mama yangu. Kwa hiyo huo ndiyo, ndiyo najisikia vizuri sana na nikinywa hiyo chai ya viungo. Kwa hiyo hiko ndiyo kinywaji ambacho nakipenda.

Wazo nililokuwa nalo leo zuri ni kufanya usafi. Nimefikiria wazo hilo kwa sababu, kwa sababu nimeuanza mwaka mpya, mwaka mwingine, naitaji kusafisha mazingira yangu na kujitikia vizuri zaidi. Kuwa hilo ndio wazo ambao nimeamka nalo kwamba nijitahidi leo nifanye usafi kote kuwe kusafi nikae sehemu nzuri yenye yenye unadhifu.

Nyingi huwa nacheza mwenyewe au nacheza na mtoto wangu au na watoto wengine kwa hiyo mara nyingi huwa napendelea companies za namna hiyo huwa ila sana sana napendelea watoto wadogo kwa sababu ni wanamichezo mingi na wanafurahisha kwa hiyo huwa napendelea mara nyingi nikipata nafasi ndo nafanya hivyo.

Mimi wafanya kazi wapya hua nawakaribisha kwa wema na pia kwa uchangamfu na kuwaelezea maswala ya kazi, malengo ya kazi ya pale, nini afanye, nini asifanye, ili kufikia lengo la taasisi yetu. Kwa hiyo hivo ni vitu vya muhimu sana. Na pia na kujitahidi kumfanya asiwe mpweke, yani kumjaribu kumuonyesha kazi kwa vitendo.

Ndio napenda kuenda pwani kwenye fukwe za bahari. Tunapend napenda kuenda ku kupunga upepo, mda mwingine napo nikuna kupoteza mawazo. Pia napenda halaba kutembea pale menu ya pwani. Mda mwingine hata kuogelea. Kwayo ni sehemu ambayo imetulia zaidi kunaskika tu mawimbi ya bahari. Kwao ni sehemu nzuri ambayo inavutia. Kwayo hua napenda pia kuenda.

Kwa mimi kama mfanya kazi napenda zaidi msimu wa jua kwa sababu na kuwa ninaenda kazini vizuri, hamna vikwazo vingi, ukilinganisha na misimu mengine ambao kwa mfano ya mvua au ya baridi kali, kwa hiyo inakua inaleta kidogo matatizo. Mfano kama msimu wa saa hivi ni wa mvua. Kwa hiyo mvua zinaponyesha, inakuwa ni ngumu katika usafiri. Asa sisi ambao tunautumia usafiri wa uma ambao ni daadala. Lakini pia nasehemu kuna kuwa kuna mafuriko mda mwingine, maj yana njaa, kwa hiyo mazingira yana kuwa siho rafiki sana. Na ukilinganisha na wakati wa jua ambapo aridhi ni kavu, patikanaji wa usafiri ni mrahisi na ni bei yake ni rahisi na inanifanya mimi ata matumizi yangu yanakuwa tu ya wastani.

Mimi napenda sehemu ambazo nitulivu, sehemu ambazo hazina kelele, sehemu ambayo kwa sababu lengo kuu la kupenda hio sehemu ni kutuliza akili. Kutuliza akili kuanza kuwazia mawazo positive ambayo mawazo chanya ambayo yana malengo wakujenga zaidi. Kwa hiyo sehemu ambayo imetulia ni sehemu nzuri zaidi kwangu.

Barua pepe huwa nangoja hata mara mara tatu kama inashui za kiofisi kwa hiyo ni kama inashui za kiofisi manake hapo inaeza ikawa mara tatu au zaidi. Lakini kama sina ata shui za kiofisi huwa napata kwa mfano email za promotion, email za matangazo kwa hiyo ni mara nyingi tu huwa na napata hizo email.

Kwa binafsi huwa napenda sana kufanya kazi nyumbani. Mimi kama ningepata mkataba ambao nafanya kazi nyumbani, ningefurahia zaidi. Kwa sababu napenda sana kujumuika na familia yangu, kuona kwamba maisha yangu ya nyumbani anaendele aje, yaani napenda zaidi. Lakini ndo, inanibidi tu niende kazini, lakini kazi ya nyumbani ni nzuri zaidi kwa sababu unakuwa na uhuru zaidi wa kufanya kazi.

Asali mimi siyo mpenzi wa asali kwa sababu mimi sipendi vitu vya sukari sana. Kwa hiyo asali ni moja kundi moja wapo ambalo lipo katika hivyo vitu vya sukari. Mimi siyo mpenzi sana japo wa asali huku napatikana nyingi tu lakini mimi ndo siyo sipendelei.

Mafunzo kwanza yalio nisaidia sana kuna mafunzo ya likuwa ya na usiana na naa mawasiliano. Yani jinsi gani mbinu za mawasiliano. Yani jinsi gani utakua una unawasiliana na wenziyo. Sio tu kazini lakini ata kwenye jamii. Kwamba jinsi unajua jinsi unavyotumia sauti yako. Sauti yako ikiwa na mnagani inathiri inathiri mawasiliano yenu. Hivo, kwa hio, imesaidia sana kujenga mahustiano mazuri kati yangu na watu wengine na pia mafunzo mengine ni ya ya utunzaji wa feza kwamba tumepewa elimu ya fedha, jinsi gani utafanya budgeti, jinsi gani ya kueka malengo yako kwa kutumia pesa zako, ufikie wapi kwa hio, ayo ni malengo ayo ni mafunzo makubwa mawili ambayo ya menisaidia mpaka sasa hivi.

Mimi kwa sababu ni msomaji wa vitabu mzuri huwa na tumia mifano ili kwenye kitabu kwa unyosha kwamba watu jinsi gani ametoka chini kuenda juu. Kwa hiyo tusikate tamaa na tifikie malengo yetu na yonataka. Hao ndo vitu ambavo uwa na nafanya zaidi kuwatolea mifano watu na hata watu ambao wanatuzunguka, watu marufu ili kufika. Tunafika huko mbili tunapotachakia.

Ndiyo huwa nafuatilia matukio ya kimataifa, mataifa mengine yanaendelea nini, habari zao, maswala hayo ya kisiasa yakoje, mtindo wa maisha, yaani kiufupi, yaani yote yanahusiana na mambo ya nje huwa nafuatilia. Lakini pia huwa nafuatilia kupitia stations za television ambazo ni za nchi za nje kama BBC, Al Jazeera, ndo huwa wanatoa taarifa za kimataifa.

Kwa upande wangu mimi hapana kwa sababu mimi shuweza kisanii kidogo zimekaa pembeni. Sio mpenzii sana wakuchora au wakupaka rangi. Japo ni inafutia na watu wengi sikuizi wanafanya, wanachora, wanapaka, wanapata zile picha zao. Ambazo nazihifadhi kama kumbu kumbu au wengine kukaa kama urembo ndani. Lakini mimi balo iko kitu hakijani vutia.

Mimi napenda sana kujifunza historia, napenda kujua asili ya kitu, napenda kujua yani mambo yote ambayo yanausiana na kitu fulani. Mfano, napenda kuenda sehemu ambazo kuna sehemu za kihistoria, napenda kujua zaidi asili yake ni nini ilikuwaje mpaka watu ikafikia hivo. Kwa hilo, kwa hilo naeza kusema kwamba, mimi napenda sana kujifunza historia.

Mimi kwa napenda kununua vitu sokoni. Masoko makubwa yale, ambayo ntapata mfano kama nataka bizaa za nyumbani, mboga mboga nitapata, au kama nataka sehhemu ambayo wanauza nguo nitapata, kama sehemu ya fanicha ni yes sam ya samani nitapata, kwa hiyo ninapenda kuenda kununua vitu vyangu masoko ya namna hiyo, ambayo nitapata kila kitu.

Mimi baada kumaliza mihangaiko yangu ya siku zote au baada siku ndefu huwa napendelea kulala mapema napumzika kwa kulala au napumzika tu bila kufanya shugli yoyote nalala tu au na yani mara nyingi huwa nalala ili kupumzisha akili yangu.

Maua nayapenda sana. Tena mimi ni mpenzi sana wa maua. Kwa sababu maua yananifanya nyumba yangu inapendeza. Ndio kitu ambacho ninakipenda zaidi kwa kuhusiana na maua. Maua yanapendezesha, pia yanavutia machoni. Tena maua nayapenda zaidi yale ambao nayapanda mwenyewe nayatunza mwenyewe. Ndio maua ambao ninayapenda.

Muda wangu ambao sinakazi yeyote, huwa napendelea, kuangalia tv, kufatilia program za kwenye tv, napenda sana, au napenda kusikiliza podcast za mitandaoni, labda za kujifunza, au za kufurahisha, na pia napenda sana kusoma vitabu, huwa nasoma vitabu kujijenga kwa na moja wa nyingine, kwa yomuda mwingi ambao sinakazi, pia uwa napenda kwa kuingemi tandaoni na kuangalia.

Lengo yangu wa kazini huwa napangilia ya kila mwezi mfano tuna tuna lengo la kufika kitu fulani Kwa hiyo nina gawanya mara nne kwamba kila wiki nitafanya kitu gani ili kuwakikisha kwamba mwisho wa mwezi nimefikia lengo langu nilolo litaka.

Uzoefu nilioupata wakushangaza, kwamba niliwai kupata changamoto moja kwenye elimu, nilishindwa kuendelea na masomo kutokana na ukosefu wa ada. Lakini huwezi ukaamini nilipata ujasiri kwamba mwakani nitakuja kuendelea na shule. Na kweli, niliumia lakini nilijikaza, kwamba nilijikaza nisije nikatoka nje ya mstari wangu. Maana wengi ambao wanashindwa kuendelea huwa wanakata tamaa na kufuata mambo mengine. Lakini kwangu haikuwa iyo. Kwa hiyo kila siku nikikumbuka, nasema kwamba pale nimewezaje kutoka mpaka leo hii nimefikia hapa.

Ah, kitu kinachonifanya nicheke, kama nina furaha siku hiyo. Au kuna kitu kimenifurahisha, au nimefikia lengo fulani, au nimefanikiwa. Au hata kakama nimepata pesa. Huwa nacheka. Maana ni furaha.

Hapana sijawahi kutembelea ziwa wala mto wowote. Lakini kwenye vyanzo vya maji vingine ambavyo nimewahi kutembelea ni pamoja na bahari. Nimewa kwenda bahari. Baharini kuogelea, kutembelea fuku za bahari. Lakini sijiwahi kuona mto wala ziwa lolote.

Kwa mimi hapa siwekangi picha zangu mtandaoni kwa sababu moja kubwa. Nishawahi kujikuta niko kwenye blogu ya mtu bila ridhaa yangu. Kwa hiyo mtu anaeza akatumia picha yako kwa mambo ambayo ni tofauti ambapo anaeza akakuletea matatizo. Kwa hiyo mimi niliacha kuweka picha zangu mtandaoni ni siku nyingi sana.

Mimi, mazoezi ambao ninayoyapenda, mazoezi ya kutembea. Na huwa nafanya karibia kila siku. Natembea kutoka nyumbani paka eneo la kupanda daladala ambao ni usafiri wa umma. Na najisikia mwili wangu mwepesi kidogo nikiwa na natembea kuliko nikipita nikipita ta mwezi sijatembea nimetumia tu usafiri kutoka nyumbani paka stendi na stendi paka kazini au sehemu ninapoenda nakuwa mwili wangu uko mchovu sana yani nakuwa mzito.

Aredio, nilikuwa napendelea zamani, lakini kwa sasa hivi sio sana, lakini zamani nilikuwa napendelea sana, kwa sababu kulikuwa kuna kipindi cha vijana, ambapo kuna kuwa kuna, ambacho kipindi hicho kinafuatiliwa sana na vijana. Yani kuwa kuna burudani, kuna michezo, kuna habari nyingi nyingi, kuwa nilikuwa nimpenzi sana wa kusikiliza.

Nguo mimi huwa nafua mara mbili kwa wiki, ambapo siku ya jumatano, pamoja na jumapili. Na nafanya hivi kwa sababu sitaki nguo zangu chafu ziwe nyingi. Nikisema kwamba ningoje mpaka mwishoni mwa wiki, nguo zinakuwa nyingi, sitazimaliza na na hiyo itanifanya nguo ziendelee kuwa nyingi chafu, kwa hio ninapenda kufua mara mbili. Napunguza nusu katikati ya wiki naam na siku za wiki ya kumalizia namalizia izo nguo zimebaki.

Mara nyingi sana video na naangalia sana kupitia youtube mbapo kuna kuwa kuna video mbali mbali inategemea ya nataka video ainagani nitaenda kule nitaangalia Lakini pia kuna video ambazo pia unanazipata kwenye mtandao wa instagram kwa na uo mtandao huo na uo pia naangaliaga video lakini sana sana youtube ndo ambapo naangalia video.

Aah kifaa cha teknologia ambacho siwezi kuishi bila chenyewe ni simu yangu. Simu ina mambo mengi sana, simu inarahisisha vitu vingi sana, hata kama sina kompyuta, lakini kwa kwa simu naeza nikafanya kazi zangu mbalimbali kwa sababu kuna program mbalimbali kwenye simu ambazo unaeza ukawanazo zikakusaidia kuendesha hata kazi zako. Mfano Google Doc naipata humu, Gmail naipata, kwa hio ni nasaidia.

A rafiki yangu mimi huyu nampenda sana kwa sababu kwanza rafiki yangu huyu nilikuutana naye kipindi ambacho tunasoma. Ilikuwa siyo masomo ya shuleni lakini ilikuwa ni masomo ya ziada. Ilikuwa ni kujifunza mambo ya kompyuta, website na vitu kama hivyo. Ndo nilikutana naye. Nakumbuka tulifanya naye mambo mengi. Ilikuwa ananifunza jinsi ya kujiamini tulikuwa tunatoka wote matembezi kwa hiyo matukio mengi tulifanya wote tukienda harusini kwa hiyo tulikuwa tuna mambo mengi ambayo tumefanya wote na kinachofanya urafiki wetu uwe ni wa kweli kabisa ni kupendana ni kupendana na bila kuoneana wivu mimi kitu ambacho napenda kusema kwasana na rafiki yangu Nikuwa na mpenda sana na mungu amwongoze katika maisha yake atimize malengo yake.

Kazi ambayo naidhamini sana ni kazi ambao natumia ujuzi ujuzi wangu. Kwa sababu ujuzi hakuna mtu ambaye anaeza akauchukua. Nilijifundiza na ni science ya computer. Kwa hiyo hiyo kazi nnaidhamini sana na naipenda sana.

Chakula ninachopenda zaidi ni biryani, biryani iwe ya ngombe, ya nyama ya ngombe, au iwe nyama mbuzi, au kuku. Huwa naipenda sana, iko chakula. Nikiwa pembeni, nikiwa na nakipata juisi ya matunda, au pia nikipata soda, sio mbaya.

Mimi napenda upepo wa asili, sipendi AC, kwa sababu AC hua kama inaniumiza, lakini inapenda upepo, upepo kama upepo na upendelea sana, ni mzuri unasaidia binadamu, mfumo wa hewa binadamu kiaasili zaidi.

Mimi mara nyingi huwa nakaa mpaka saa tano nikichelewa sana saa sita usiku na nikiwahi sana ni saa nne usiku. Kwa hiyo hiyo ndo mida yangu ambayo napendelea kukaa nikifika mida hiyo tu naingia zangu kulala kupumzika kujiandaa kwa ajili ya kesho.

Sidhani kama naendaga maktaba siendagi yaani kwa sababu kama mimi ni msomaji vitabu vitabu ni navyo vingi hapa nyumbani kwangu kwa hiyo hapa nyumbani kwangu ndo na kimaktaba changu lakini mimi kama mimi kusema kwamba naenda maktaba sio kweli siendagi maktaba.

Kwa sasa hizi kitu ambacho natamani niwezo kukua designer wa nguo na pendelea kushona, natamani siku moja niwezo kushona nguo za harusi, nguo za sherehe, hata kuwa mtu maarufu ambayo na designer nguo za watu maarufu.

Mimi nyumba ninayoishi ni nyumba ya familia, ambapo naishi mimi na familia yangu. Mazingira ya hapa ni mazuri kwa sababu hamna kelele, kuna utulivu, kuna utulivu, na pia eneo langu nina ninausalama sana. Sio kubwa sana na pia sio dogo sana. Hapa nilihamia ninapoishi nilihamia kama miaka miwili iliyopita. Ndio nimehamia hapa, tumeanza kuishi hapa. Na ninachopenda kuhusiana na hili eneo ni kwamba ni eneo ambalo linautulivu sana, hakuna makelele, watu wake ni wakarimu, wastaarabu, na pia ni pas na ni pana usalama sana.

Aa kitu ambacho cha thamani ambacho naifadhi tusewe ni kadi yangu ya bank ambayo ni naifazia pesa zangu kwayo hiku kwangu ni kitu cha thamani kwayo naweza kusema kwamba ni ndiyo naifadhi kitu cha thamani na na.

Data zangu mara nyingi huwa nahifadhi kwenye kompyuta na kwenye simu Lakini ili kuhakikisha kwamba data zangu hazipotei kama ikitokea simu ikiharibika au kompyuta ikiharibika au vikiibiwa huwa naifadhi pia kwenye kwenye flash ambayo kunahifadhi data zangu humo.

Mafanikio ambao nimeyapata kazini mpaka sasa hivi, na kwanza kabisa ambalo ni kubwa ni kukuwa na ushirikiano na watu, pia ujuzi, nimeongeza ujuzi wangu umezidi kuwa mzuri, na pia nimepata kujulikana. Lakini pia bila kusahau, nimeweza kujitegemea mwenyewe kama mwenyewe, nimeweza kujitegemea katika mahitaji yangu mbali mbali.

Wakati wangu wa furaha huwa najifurahisha kwa kula chakula kizuri, kuhakikisha na kunywa kinywaji kizuri na pia napenda kuangalia tamsilia au napenda kuangalia filamu ambazo zina zina maudhui mazuri. Kwa hiyo hivyo ndio namna ambavyo huwa najifurahisha.

Haa hapa na mimi sio mpenzi sana wa kofia. Lakini kofia ni nzuri kama utatumia kipindi ambacho kuna kiangazi. Ambapo jua ni kali na shughulizako nyingi unatembea jiuani, au umeenda matembezi, au umeenda sokoni. Ni vizuri pia kutumia kofia. Lakini mimi si tumia.

Sifa za kiongozi mzuri kwanza kabisa awe kiongozi mwenye kupenda demokwasia, muaminifu, muwazi, muwajibikaji, awe ni mtu mwenye huruma na ilipende taifa lake na pia ni mchapakazi.

Ninatoa michango na pia huwa natoa sadaka. Kwa mfano unakuta kuna michango ya harusi au sherehe mbali mbali. Ambapo unatakiwa kuchangia ili lile jambo liende. Kwa hiyo ni lazima nitatoa mchango. Na pia sadaka unaweza ukatoa kama una matatizo.

Mfanyabiashara ambaye ninamjua ambaye ni bora. Naweza kusema ni bora kwa wakati wowote hasa kwa ukanda huu Afrika mashariki ni Baharesa, Said Baharesa. Nampenda mfanyabiashara huyu kwa sababu amedumu kwenye soko la Afrika mashariki kwa zaidi ya miaka hamsini. Unaweza ukaona jinsi gani alivyokuwa anafanya kazi yake kwa ufanisi. Na kitu cha ajabu ambacho nilikuwa na shangaa, matajiri wengi huwa hawa au wafanyabishara wakubwa wengi wanakuwaga ni wabahili kidogo. Lakini huyu, Said Baharesa, ana anatoaga sadaka, alikuwa anatoa sadaka misikitini siku ya ijumaa, unakuta watu wanapewa hela kwa ajili ya mambo mbali mbali. Na pia siku za sikukuu, anatoa msaada kwa familia ambazo hazina uwezo. Ninachopenda kujifunza kwake, au kitu ambacho najifunza kwake, ni kutokuwa na kukata tamaa, yaani kutokukata tamaa. Kwasababu ndani ya miaka hamsini yote naamini kwamba kuna changamoto alikutana nazo nyingi, lakini ali alish ali alikataa kukata tamaa. Ndio maana mpaka leo hii, amekuwa bora na anaendelea ku ku kupanua wigu wa wa biashara mbalimbali katika ukanda wetu wa Afrika mashariki. Nina na nahisi vizuri sana na nampongeza na na najisikia furaha nikiona mtu ametokea Afrika mashariki anatuongoza vizuri.

Kwa wema ambacho nimewai kufanya, nimewapelekaga wandogu wangu shuleni, niliweza kualipia ada, na pia nilionulia na vifavyo tefa shuleni. Huyu huo uwema ni wema ambao mimi naiza naweza kasema siwezi kusahao, au na wema mkubwa ambao ni mawe kufanya ni huo.

Tabia ya watu ambayo inanichukiza sana, ni tabia ya uvivu. Yaani, ni tabia ya uvivu alafu na mtu akawa anataka mafanikio. Kwa hivo vitu ni ambavyo, ni viwili ambavyo haviendani. Kwa hiyo kama unahitaji mafanikio, inabidi ufanye kazi. Lakini uvivu hauwezi kumpeleka mtu popote. Kwa hiyo ninaichukia sana hiyo tabia.

Mimi napenda mkate wa kukata, kwa napenda pia mkate wa mchele, na ambao huku tunaita mkate wa kumimina, mi mkate mtamu sana, unauo mkate wa kama skonzi, pia napenda kuutumia iyo mi aina ya mkate.

Kwa hapa mimi majirani zangu wengi nafahamiana nao na nimefahamiana nao kutokana na kwa mfano tunaeza tukakutana kwenye mambo mbalimbali ya kijamii, kwenye misiba, kwenye harusi, kwa iyo ndio tumefahamiana. Lakini japo sijahamia siku nyingi lakini bahati nzuri nimefahamiana na majirani wengi wa mtaani wangu ambao nawajua wote. Japo still wengine siwajui lakini karibia wote ninawafahamu.

Uzoefu wa kazi ambao ni kufanya kazi kwa wakati na kufanya kazi kwa bidii umenifunza zaidi kwa sababu katika maisha yangu nimejiekea kwamba mfano leo nikiwa na ratiba ya usafi, nitahakikisha mpaka niumalize usafi. Kwayo ni ni kufanya kazi bila kusitasita. Kwayo ujuzi uo umenisaidia sana. Na pia ujuzi wa kuongea wa jinsi ya kuwasiliana na mteja, kuwasiliana na wageni wa pale kazini. Umenijengea siha nzuri kwa sababu hasa ivi naweza kuongea kuwasiliana na watu wengine vizuri. Hata kama wana mudi mbaya, hawajisikii vizuri, lakini najua jinsi gani ya kuongea nao.

Kwa mimi yako hapa na kwa sababu mimi napendelea kusuka na wala sipendelei konyoa ndevu. Kwa sababu mimi siyo mwanaume, kwa hiyo mimi sinyoangi ndevu, lakini mimi kichwani mwangu huwa napendelea kusuka nywele mitindo tofauti tofauti.

Mimi napenda kupata ujuzi wa kushona kwa sababu natamani siku moja niwe mbunifu mkubwa wa mitindo ya nguo. Niweze kuvalisha hata watu maarufu duniani na Afrika nzima, duniani kote, natamani hiyo siku iwe hivo. Nimewai kujaribu kujifunza, japo sija pata muda mwingi wa kufanya mazoezi na kujifunza zaidi lakini natamani iwe hivo. Na nahisi jinsi nitakavyojifunza na nahisi kwamba nitatamani hiyo kufanya siku za wikendi ambao nitakwapo sina kazi yoyote niko nyumbani. Kwa hiyo nitaendelea kujifunza na kuwa hodari zaidi katika hiyo faani. Wakati mzuri wakuanza ni wakati wowote hata leo, hata wikendi ni vizuri zaidi kuanza mapema.